Ndiyo, huwa napenda kuenda cinema, haswa saa za kuangalia mpira. Mimi huwa sipendi sana kuangalia movie. Huwa naenda cinema, haswa saa za kuangalia mpira. Mpira labda wa kombe la Afrika, labda vingazi ya vilabu, au nchi na nchi, au nafuatilia ligi kuu ya Tanzania. Ambayo ni NBC, Premier League. Na huwa naenda ikitokea tuko na mpira. Pia huwa naenda huwezi ukasema labda ni mara ngapi kwa siku kama tuko na mpira ndio huwa naenda.

Wakati wa baridi kali, huwanga napenda sana kuvaa koti. Koti ambalo ni kubwa. Na kama ni usiku, huwanga najifunika kwa blanketi zito. Ili kuepuka baridi. Kwa sababu ukiwa kuna baridi kidogo, unakuwa unajihisi kama hauko sawa hivi. Yaani mwili unatetemeka kwa hivyo huwa najisitiri kwa kuvaa koti zito. Au labda kama ni usiku, nalala na blanketi zito. Kuzuia hio baridi au au wakati mwingine huwanga naenda kuota moto naota moto ili kutoa ile baridi.

Mafanikio ambayo, ndiyo, huwanga napenda kucheza michezo ya video, yaani kwa mfano kama video games. hUwanga napenda kucheza kwenye simu yangu, huwanga ninapakua, hayo hizo video, nikipakua, hiyo michezo ya video, nikipakua, ninakua ninaicheza kwenye simu yangu. Naweza nikawa tunacheza labda wawili au mimi peke yangu inategemena na aina ya mchezo wa video huu ambao ni meupakua kutoka mtandaoni.